Napenda kuwa msituni kwa sababu msitu hunipa hisia ya amani na ukaribu wa kipekee na maumbile ya akili kila ninapoingia msituni nahisi kama ninaacha nyuma kelele na pilkapilka za maisha ya kila sifu msitu una utulivu wa aina yake sauti za ndege wakiruka toka tawi moja hadi jingine upepo unaopita taratibu katikati ya miti mirefu na harufu ya ardhi yenye unyevunyevu hunifanya nijisikie nikiwa sehemu ya ulimwengu, ulio safi na usio na haraka hali hii hunisaidia kupumzisha akili na kuondoa mawazo yanayonisumbua.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda ni kinywaji cha ukwaju. Ukwaju ulioongezwa asali, mdalasini, na ndimu kinywaji hiki kina manufaa mengi kwa mwili wangu na ninapokikunywa najihisi vizuri sana. Iki ni kinywaji ninachokikunywa mara karibia tatu kwa kila siku.

Kitu cha thamani ninachokihifadhi ni cheti changu cha chuo kikuu. Cheti hiki, mimi huichukulia kama kitu cha thamani ninachokimiliki, mwanzo hiki ni cheti nilichong'ang'ana kwa kucha na ubavu ili kukipata masomo yangu kwenye chuo kikuu haya kuwa rahisi na hii ndiyo maana rasmi inayofanya cheti hiki kikuwe kitu cha thamani kwangu.

La hasha sijawai kufanya yoga kwani yoga huonekana kama mchezo unaokua mgumu sana pia nahofia sana kufanya yoga kwani mimi huona ni jambo ambalo laweza niletea matatizo sana katika sehemu zangu za mwili ikiwemo miguu yangu.